Ndio, nimewahi kununua tikiti za tukio mara kadha wa kadha. Mara nyingi mimi hununua tikiti za matamasha ya mziki au mechi za mpira wa miguu. Siku hizi ni rahisi sana kwa sababu unaweza kununua tikiti mtandaoni kupitia simu au kompyuta. Ninapenda kununua mapema ili kuepuka foleni na kuhakikisha napata nafasi nzuri. Wakati mwingine pia, mimi hununua tikiti za sinema au maonyesho ya tamthilia. Kununua tikiti mapema hunisaidia kupanga ratiba yangu vizuri na kufurahia tukio bila wasiwasi wa kuchelewa.